Shugulikia muda kazini ni jambo muhimu sana. Kwa sababu muda ni rasili mali yasiyoweza kurejeshwa. Kwa upande wangu, ninaona muda kama msingi wa mafanikio kazini na katika maisha kwa ujumla. Namna ninavyo panga na kutumia muda wangu kazini huathiri moja kwa moja ubora wa kazi ninayoifanya. Kiwango cha msongo wa mawazo na hata mahusiano yangu na wenzangu. Kwa sababu hiyo nimejifunza kuweka mikakati mbalimbali ya kunisaidia kuthibiti muda wangu kwa ufanisi kwanza kabisa hupanga siku yangu mapema kabla ya kazi kuanza mara nyingi jioni ya siku iliyotangulia au asubuhi mapema hukaa chini na kuorodhesha kazi zote nanizo paswa kufanya siku hiyo. Kuorodhesha kazi hizo kulingana na kipa hulingana na kipaumbele nikianzia na zile zilizo muhimu zaidi au zenye muda au zenye muda maalumu wa kukamilika. Mpangilio huu hunisaidia kuwa na mwelekeo wazi wa siku yangu na kuniepuka kufanya mambo bila mpangilio. Pia hunifanya nijue ni kazi zipi zinazo hitaji umakini mkubwa zaidi. Pili hujifunza kugawanya kazi kubwa kazi kubwa kuwa kazi ndogo ndogo. Badala ya kuangalia kazi kubwa kama mzigo mzito huigawanya katika hatua ndogo ambazo nirahisi kushugulikia. Njia hii hunifanya nione maendeleo taratibu. Jambo linalonipo motisha ya kuendelea. Pia hupunguza hisia za kuchoka au kukata tamaa ambazo zinaweza kujitokeza mtu anapo kabiliwa na kazi kubwa bila mpango mzuri. Zaidi ya hayo, hujitahidi sana kuzingatia ratiba niliyojiwekea. Inahakikisha kuwa inafiki, ninafika kazini kwa wakati na kuanza kazi kwa wakati. Nidhamu ya muda inanisaidia kuwa mfano mzuri kwa wenzangu na pia kunifanya niheshimiwe ninapokutana na kazi inayohitaji muda mwingi wa umakini hujitahidi kuifanya wakati ambao ambao akili yangu iko katika hali mzuri ya kufanya kazi kama vile asubuhi. Kwa kufanya hivyo, huongeza ufanisi wangu na kupunguza makosa. Inapo tumia muda kazini, hujitahidi pia kuepuka visumbufu visivyo vya lazima. Mfano, huweka mipaka katika matumizi ya simu au mitandao ya kijamii. Wakati wa kazi, isipokuwa pale, inapohitajika kwa kazi yenye pia hujifunza kusema apana kwa baadhi ya mambo yanayoweza kunipotezea muda bila kuongeza thamani katika kazi ninayofanya. Hii hunisaidia kuzingatia malengo yangu bila kupotea katika shuguli zisizo muhimu. Pia huweka muda maalum wa mapumziko. Najua kuwa kufanya kazi bila ya kupumzika, kunaweza kupunguza ufanisi na kuongeza uchovu. Kwa hiyo, baada ya kufanya kazi kwa muda fulani, huchukua mapumziko mafupi ili kupumzisha akili na mwili. Mapumziko haya hunisaidia kurejea kazini nikiwa na nguvu mpia na mtazamo mzuri. Wakati wa mapumziko, ninaweza kunywa maji, kutembea kidogo, au kufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha mwili. Mawasiliano mazuri pia ni sehemu muhimu ya kushugulikiwa, shilikia muda kazini. Ninapo hitaji msaada au ninapo kabiliwa na changamoto huwasiliana mapema na wenzangu au wasimamizi wasiliana kwa uwazi husaidia kuepuka kuchelewesha kazi au kufanya kazi mara mbili. Pia hunisaidia kupanga muda wangu wa kuzingatia kazi za pamoja na mkubaliano ya timu. Zaidi ya hayo hujifunza kutathmini kazi yangu mara kwa mara. Mwisho wa siku au wiki huangalia ni kazi zipi nimekamilisha zipi nimechelewa na sababu za ucheleweshaji huo. Tathmini hii hunisaidia kujifunza kutokana na makosa na kuboresha mbinu zangu za usimamizi wa muda. Kadri muda unavyo pita nimegundua kuwa nimekuwa bora zaidi katika kupanga na kutumia muda wangu kwa ujumla ninashugulikia muda kazini kwa kupanga mapema kuweka vipaumbele kudumisha nidhamu kuepuka visumbufu na kujitahidi mara kwa mara.

Kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa Nidukiwa la pekee sana kwangu. Kwa sababu hunipa nafasi ya kutafakari maisha yangu. Kushukuru na kusherehekea pamoja na watu ninao wapenda. Ingawa namna unavyo sherehekea inaweza kubadilika kulingana na hali ya maisha umri au majukumu niliyonayo kwa wakati huo. Maana ya siku hiyo hubaki ile ile. Ni siku ya shukrani, furaha, matumaini mapya kwanza kabisa, siku yangu ya kuzaliwa huanza kwa tafakari ya ndani. Asubuhi ya siku hiyo, napenda kuamka mapema kidogo na kuchukua muda yangu peke yangu. Huwa nafikiria safari yangu ya maisha. Amu nilio pitia katika mwaka ulio pita na fanikio nilio ya pata. Changamoto nilizo kabiliana, kabiliana nazo na masemu nilio pata. Wakati mwingine huandika mawazo yangu au malengo wapya ni nayo. Nayo tamani kuyafikia katika mwaka unaofuata wa maisha yangu. Tafakari hii hunisaidia kuanza siku nikiwa na shukrani na mwelekeo wa mzuri wa maisha baada ya hapo bada ya hapo kuanza kupokea wanza kupukia salamu za heri ya siku ya kuzaliwa kutoka kwa familia, marafiki na watu wa karibu. Ujumbe wa simu. Simu za moja kwa moja masalamu za mitandaoni hunifanya nijisikie. Kupendwa na kuthaminiwa. Kila salamu hunikumbusha kuwa na wakati. Nina wakati wanao nina watu wanao jali wepo wangu katika maisha angu. Indapenda kujibu. Kujibu salamu hizo kwa shukrani na manene ya upendo. Kwa sababu huwona ni muhimu kudumisha mahusiano mazuri. Kwa upenda wa sherehe enyewe. Mara nyingi upenda iwe raisi. Lakini enye maana. Sihitaji sherehe ukubwa sana ili nijisikie furaha. Wakati mwingine, kusherehekea nyumbani pamoja na familia ya karibu. Tunapika chakula maalum, mara nyingi chakula nachokipenda zaidi na kukaa pamoja tukizungumza, tukicheka, na tukishiriki kumbukumbu nzuri. Keki ya siku ya kuzaliwa, huwa sehemu muhimu ya sherehe. Si kwa sababu ya ladha tu, bali kwa sababu ya ishara yake ya kusherehekea maisha na mwaka mpya wa kuishi. Kuna nyakati ambazo, chagua kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa na marafiki. Hii inaeweza kuwa kwa kukutana mahali tulivu kama bustani mkahawa au hata nyumbani kwa mmoja wetu. Tunashirikina chakula mziki na mazungumzo ya kirafiki. Kinacho nifurashisha zaidi si anasa bali ni uwepo wa watu wanao nielewa na kunifanya nijesikie huru kuwa mimi mwenyewe. Mara nyingi sherehe hizi huwa na vicheko vingi na kumbukumbu ambazo hubaki akilini kwa muda mrefu. Pia kuna miaka ambayo huchagua sherehe siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya kipekee zaidi. Kama kuzaliwa, kama kujizawadia kitu ni ilicho kuwa ni kitamani kwa muda mrefu. Inaweza kuwa kitabu nguo au hata safari fupi ya kupumzika. Kujizawadia kunafanya nijisikie, kujidhamini na kutambua jihudi zangu mwenyewe. Kuona ni muhimu kujifunza, kujipenda na kujidhamini. Na siku ya kuzaliwa, hunipa fursa mzuri ya kufanya hivyo. Zaidi ya hayo, wakati mwingine hutumia siku yangu ya kuzaliwa kufanya jambo jema kwa wengine. Hii inaweza kuwa kwa kutembelea mtoto yatima, kusaidia mtu mwenye uhitaji, au kufanya tendo dogo la wema kwa mtu mwingine. Fanya hivyo hunipa furaha ya ndani isiopi mika. Kwa sababu hunikumbusha kuwa maisha hayahusu mimi pekee bali pia mchango mkubwa kwa wengine. Sherehe ya aina hii hunifanya nijisikia kuwa siku yangu ya kuzaliwa inamaana pana zaidi. Jioni ya siku yangu ya kuzaliwa mara nyingi huisha kwa utulivu. Huwaa napenda kukaa peke yangu au na mtu wakaribu. Nikitafakari siku nzima ilio kuwa. Kujiuliza kama nilifurahia siku hiyo, nimejifunza nini na ninataka kuishi vipi katika mwaka mpya wa maisha yangu. Tafakari hii hunisaidia kufunga siku nikiwa na amani na.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

Ndiyo. Ninapenda sana maua na kwa kweli. Mauwa yana nafasi ya pekee sana moyoni mwangu. Maua si tu vitu vya kupendeza kwa macho, bali pia ni ishara ya uzuri wa asli. Upendo, amani na maisha yenyewe. Kila ninapoyaona maua yakichanua, uhisi furaha ya ndani na utulivu ambayo ni vigumu kuelezea kwa maneno. Ni kama ujumbe wa kimya kutoka kwa asli, unaonikumbusha kuwa licha ya changamoto za maisha, bado kuna uzuri na matumaini yanayoendelea kuchipuka kila siku. Kwanza kabisa, napenda mauwa kwa sababu ya uzuri wake wa asli. Mauwa huja katika rangi, maumbo na harufu tofauti tofauti. Jambo linalofanya kila aina ya uwa, iwe ya kipekee. Kuna maua mekundu, yanaoashiria mapenzi na shauku, maua meupe, yanaoonyesha usafi na amani. Na maua ya njano, yanaoleta hisia za furaha na matumaini. Napoangalia maua, huona kama ni kazi ya sanaa ilioundwa kwa uangalifu mkubwa. Kila petali, kila rangi na kila harufu, vinaonekana kuwa na kusudi maalumu. Pili, maua hunifanya nijiskie karibu zaidi na asli katika ulimwengu wa kisasa ambapo watu wengi wanatumia muda mwingi kwenye simu, kompyuta na majengo ya saruji. Maua hunikumbusha muhimu wa kuungana na mazingira ya asli. Napokuwa bustanini au shambani nikiangalia maua yakikuwa, hujisikia mtulivu na mwenye amani. Ni kama akili yangu inapata nafasi ya kupumua na kupumzika. Maua hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijiskie mwenye shukrani kwa uzuri mdogo mdogo unaotuzunguka. Zaidi ya hayo, napenda maua kwa maana ya ishara zake katika maisha ya binadamu. Maua hutumika katika matukio mbalimbali muhimu kama harusi, sherehe za kuzaliwa na hata mazishi. Katika harusi, maua huwakilisha upendo, mwanzo mpya na matumaini ya maisha ya badaye katika sherehe za kuzaliwa, maua huonyesha furaha, shukrani, na kumbukumbu nzuri. Hata katika nyakati za huzuni kama madhishi, maua hutumika kuonyesha heshma, upendo, na kumbukumbu kwa waliotangulia. Hii inaonesha kuwa maua yana uwezo wa kuwasilisha hisia ambazo maneno wakati mwingine ushindwa kueleza. Napenda pia harufu ya maua, harufu ya maua fulani kama waridi, lavenda au yazimini, uniletea utulivu mkubwa. Wakati mwingine harufu ya ua fulani, unikumbusha kumbukumbu za zamani kama nyumbani nilipo kulia au bustani ya shule. Harufu hizi huamusha hisia za nostalgia na kunifanya nikumbuke nyakati za furaha, urahisi na usalama. Kwa njia hii, maua yanakua daraja kati ya wakati uliopita na wa sasa. Isitoshe, maua hunifundisha mafunzo muhimu ya maisha. Maua huchukua muda kukua, kuchanua, na kuonyesha uzuri wake kamili. Haya yote hutokea kwa subira na utuzaji. Kupitia hilo, nimejifunza kuwa mambo mazuri katika maisha yanahitaji muda. Uvumilivu na juhudi. Ua haliweze kuchanua haraka bila maji, mwanga, wa jua na udongo mzuri. Vivyo hivyo, ndoto na malengo ya maisha yanahitaji malezi, bidii na subira ili yafanikiwe. Napenda pia kuona jinsi watu wanavyopenda mauwa kwa njia tofauti. Wapo wanaopenda kuyapanda na kuyatunza, wengine wanapenda kuyapokea kama zawadi na wengini hupenda kuyaona tuu yakimea porini. Kwa upande wangu, napenda maua kwa namna zote hizi. Napoyaona bustanini, ninavutiwa na uhai wake. Napoyapokea kama zawadi, uhisi kudhaminiwa na kupendwa. Na ninapoyapanda mwenyewe, uhisi fahari na furaha ya kuona matokeo ya kijitihada zangu kwa ujumla napenda maua kwa sababu yanawakilisha uzuri matumaini amani.

Ndiyo, naziona kama mtu wa bunifu Ngawa huwa naamini ubunifu sii kitu cha kuzaliwa nacho pekee. Mbali ni uwezo unawakua na kuimarika. Kadri mtu anavyoendelea kujifunza, kujaribu mambo mapya na kujiamini. Ubonifu kwangu, ubunifu kwangu hauishi tuu kwenye sanaa au uchoraji. Bali, unaonekana katika namna inavyo fikiri, kutatua matatizo, kuwasiliana na wengine, au hata kupanga maisha yangu ya kila siku. Kwa ubunifu kuwa mbunifu kuna maanisha kuweza kuona mambo kwa mtazamo tofauti na kutumia mawazo kwa njia chanya na yenye tija. Kwanza kabisa, mbunifu wangu hujitokeza katika mambo ninavyo shugulikia changamoto. Nepo kutana na tatizo, sipendi kukata tamaa, haraka au kufuata njia moja tu ya kulitatua. Badale yake, ujaribu kufikiria mbinu mbali mbali, kuchanganua hali kwa kina na wakati mwingine kujaribu suluhisho lisilo la kawaida. Hii imenisaidia sana katika masomo, kazi na hata mahusiano ya kijamii. Kwa sababu sii kila tatizo lina suluhisho la moja kwa moja. Ubunifu hunipa uwezo kubadilika kulingana na mazingira. Pili, ubunifu wangu huonekana katika mawasiliano. Napenda kutumia maneno kwa ufasaha na kwa ufasaha na kwa njia inayovutia. Iwe ni katika mazungumzo ya kawaida uandishi au kutua maoni yangu mbele ya watu. Napo zungumza au kuandika hujaribu kuchagua maneno yanao eleweka vizuri, lakini pia yanayogusa hisia za msikilizaji au msomaji. Hii imenisaidia kueleza mawazo yangu kwa ujasiri na kufanya watu wanielewe kwa urahisi. Kwangu, lugha ni chombo muhimu cha ubunifu. Zedi ya hayo, ubunifu wangu hujitokeza katika mambo madogo madogo ya kila siku. Kwa mfano, napenda kupanga ratiba zangu kwa njia inayo niruhusu kufanya mambo kwa ufanisi, lakini pia kwa furaha. Ninapenda kubadilisha mazingira, ninapofanya kazi au kusoma. Kama kusikiliza muziki laini, kubadilisha mpangilio wa chumba au kutumia mbinu tofauti za kujifunza. Mambo haya madogo hunisaidia kubaki na hamasa na kuepuka kuchoka au kuchoshwa na shuguli zile zile. Bunifu pia unanafasi kubwa katika namna ninavyo jifunza. Sipendi kujifunza kwa kukariri tu. Napenda kuelewa, kuuliza maswali, na kuhusisha kile ninacho jifunza na maisha halisi. Wakati mwingine, ujifunza kwa kutazama, kusikiliza, kuandika au hata kujadiliana na wengine. Kuchanganya mbinu hizi unifanya nijesikie kuwa hujifanya nijifunze kwa kina zaidi na kunisaidia kukumbuka nilicho jifunza kwa muda mrefu. Hii ni sehemu ya ubunifu wa akili unaonisaidia kukua kielimu. Isitoshe ubunifu wangu hujitokeza katika namna ninavyo jitambua na kujielewa kama mtu binafsi. Ninajaribu kuwa kipeke kwa njia yangu mwenyewe bila kuiga sana wengine. Hii haimanishi kuwa sipendi kujifunza kutoka kwa watu wengine. Bali ninachukua yale mazuri na kuyaendeleza kwa mtazamo wangu binafsi. Kuwa mbunifu kwangu ni kukubali mimi ni nani kudhamini uwezo wangu na kujaribu kuboresha kila siku. Hata hivyo, nakiri kwamba si kila wakati ubunifu utiririka kwa urahisi, kuna nyakati ni napo kosa msukumo au mawazo mapya. Katika nyakati hizo, hujipa muda wa kupumzika, kusoma, kusikiliza hadithi za watu wengine, au kujuhusisha na shuguli zinazo niacha huru kia kili. Mara nyingi mawazo mapia huja pale ambapo shini Ambapo Ambapo sishinikizi. Sishinikizi sana. Hii imenifundisha kuwa ubunifu unahitaji uvumilivu na mazingira yanayounga.

Ndiyo, ninapenda sana kuogelea, na kwa maoni yangu, kuogelea ni moja wapo ya shughuli bora zaidi za burudani, na mazoezi ambapo mtu anaweza kufanya. Tangu nilipokuwa mdogo, maji yamekuwa yakinivutia sana, iwe ni mtoni, baharini, au kwenye boa la kuogelea. Kila ninapopata nafasi ya kuogelea, huhisi furaha ya kipekee, na utulivu ambao si rahisi kuupata katika shughuli nyingine. Kwanza kabisa, ninapenda kuogelea kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mtulivu. Maji yana maji yana namna ya kipekee ya kuondoa msongo wa mawazo. Niniapoingia majini nahisi kama uzito wa mawazo na matatizo wa kila siku unapungua. Mwili unakuwa mwepesi, pumzi zinakuwa ndefu na tulivu na akili hupata nafasi ya kupumzika. Kuogelea hunipa muda wa kutafakari maisha, kupanga mawazo yangu, au au hata kusahau kila kitu kwa muda na kufurahia tu harakati za mwili ndani ya maji sababu nyingine kubwa inayofanya nipende kuogelea ni faida zake kiafya. Kuogelea ni zoezi kamili na mwili kwa sababu hutumia karibu misuli yote ya mwili. Mikono, miguu, mgongo, tumbo na hata shingo hufanya kazi kwa pamoja. Tofauti na mazoezi mengine ambayo yanaweza kuumiza viungo kuogelea ni salama zaidi kwa sababu maji hupunguza shinikizo kwenye mifupa na viungo. Hii inafanya vyo kuogelea kufaa kwa watu wa rika zote kuanzia watoto hadi wazee. Kuogelea kuogelea pia husaidia sana kuboresha afya ya moyo na mapafu. Ninapozama na kuogelea kwa mpangilio hulazimika kuthibiti pumzi zangu. Jambo ambalo huimarisha uwezo wa kupumua. Mapigo ya moyo huongezeka kwa kiwango kinachofaa. Na hivyo kusaidia kuimarisha mzunguko wa damu. Baada ya kuogelea huhisi mwili wangu ukiwa umechoka kwa njia nzuri. Na usingizi huwa mzuri zaidi usiku. Zaidi ya faida za mwili kuogelea pia hunisidia kiakili na kihisia. Ninapokuwa na huzuni, hasira au mawazo mingi. Kuogelea hunisidia kuachilia hisia hizo. Taratibu. Maji hunipa hisia ya usalama na faraja. Wakati mwingine kuogelea peke yangu kimya kimya na wakati mwingine huogelea na marafiki au familia. Jambo ambalo huongeza furaha na mshikamano. Kucheka, kushindana kushindana kirafiki au kujifunza mbinu mpya za kuogelea pamoja huleta kumbukumbu mzuri zisizo sahaulika. Napenda pia kuogelea kwa sababu ni ujuzi, ni ujuzi muhimu wa maisha. Kujua kuogelea ni swala la usalama hasa kwa sababu ajali zinazohusiana na maji hutokea mara nyingi. Najivunia kuwa na uwezo kuogelea kwa sababu najua inaweza kuniokoa mimi au hata mtu mwingine katika hali ya dharura. Hii hunipa kujiamini zaidi ninapokuwa karibu na maji iwe ni safari ya ufukweni au matembezi karibu na mto aina mbalimbali za kuogelea pia hunivutia. Kuna kuogelea kwa mtindo wa kifua, mgongo, freestyle na butterfly. Na kila mtindo una changamoto na ladha yake. Kujifunza mitindo hii, hunifanya nijisikie kama ninajiendeleza kila mara. Pia kuogelea baharini, hunipa hisia tofauti kabisa na kuogelea kwenye bwawa. Bahari ina upepo, mawimbi na mandhari ya kuvutia ambayo huongeza uzuri wa uzoefu mzima. Isitoshe kuogelea hunifundisha subira na nidhamu. Si rahisi kwa mtu asiyezoea maji kuogelea vizuri mara moja. Inahitaji mazoezi, ujasiri na uvumilivu. Kupitia kuogelea nimejifunza kuwa hofu inaweza kushindwa taratibu ikiwa mtu atajipa muda na kujiamini. Mafunzo haya yamenisaidia hata katika maeneo mengi ya maisha. Kama masomo, kazi na mahusiano. Kwa ujumla, napenda sana kuogelea kwa sababu hunipa afya njema furaha utulivu wa akili na ujuzi muhimu wa maisha. Kwangu, kuogelea si zoezi tu au burudani ya kawaida. Bali ni sehemu ya maisha yangu. Inayonisaidia kudumisha uwiano mzuri kati ya mwili, akili na hisia zangu kibinafsi.

Ndiyo nina uzoefu wa kufanya kazi na timu ya mbali. Na kwa kweli ni aina ya kazi ambayo imekuwa muhimu sana katika dunia ya leo hasa kutokana na maendeleo ya teknolojia na mabadiliko ya namna watu wanavyo fanya kazi. Kufanya kazi na timu ya mbali kuna maanisha kuwa wanachama wa timu hawapo eneo moja la kijiografia bali wako katika miji nchi au hata mabara tofauti. Lakini bado wanafanya kazi pamoja kufikia malengo ya pamoja ingawa kuna changamoto zake, ninaona kuwa faida zake ni nyingi na zina mchango mkubwa katika ufanisi wa kazi. Kwanza kabisa, kufanya kazi na timu ya mbali, kuna hitaji mawasiliano mazuri na ya wazi. Kwa kuwa, kwa kuwa, hatukutanangi, hatukutanangi ana kwa ana, kila siku hutegemea sana zana za mawasiliano, mawasiliano kama barua pepe, simu, mikutano ya video. Na majukwaa ya mawasiliano ya kikazi. Mimi hujitahidi kuwa wazi katika mawasiliano yangu. Kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kuuliza maswali pahali ni napo hitaji ufafanuzi. Mawasiliano haya hunisaidia kuepuka mkanganyiko na huhakikisha kuwa kila mtu anaelewa majukumu yake. Pili, kazi ya timu ya mbali imenifundisha umuhimu wa nidhamu, binafsi na usimamizi wa muda. Ninapo fanya kazi ofisini, kuna ratiba iliyo wazi na mazingira yanayo kumbusha muda wa kazi. Lakini katika kazi za mbali, unawajibika zaidi kupanga muda wako mwenyewe. Mimi huweka ratiba ya kazi malengo ya kila siku muda wa kupumzika ili nisichoke au kupoteza mwelekeo. Nidhamu hii imenisaidia kuwa na kuwa na tija zaidi na kufanya kazi kwa ufanisi hata bila usimamizi wa karibu. Zaidi ya hayo kufanya kazi na timu ya mbali kuna hitaji kiwango cha juu cha uaminifu. Kila mwanachama wa timu lazima aaminike kutimiza majukumu yake kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa. Mimi hujitahidi kutimiza kazi zangu kwa wakati kutoa taari za maendeleo mara kwa mara na kuwa tayari kusaidia wenzangu pale wanapo hitaji msaada uaminifu huu hujenga mahusiano mazuri ya kikazi na huongeza mshikamano ndani ya timu. Hata kama hata kama hatuko pamoja kimwili changamoto nyingine nilyokutana nayo katika kazi ya timu ya mbali ni tofauti za muda. Mara nyingi wana chama wa timu wanakuwa katika kenda tofauti za muda. Jambu ambalo, jambo ambalo linaweza kufanya iwe vigumu kupanga mikutano au kushirikiana kwa wakati mmoja hata hivyo, hata hivyo nimejifunza kuwa na uvumilivu na kubadilika. Wakati mwingine, tunapanga mikutano katika muda unaofaa wengi au tunatumia mawasiliano ya maandishi ili kila mtu aweze kuchangia kwa wakati wake. Hili hunifundisha kuheshimu muda na mazingira ya wengine. Kufanya kazi na timu ya mbali pia kunanipa fursa ya kujifunza tamaduni tofauti. Kwa kushirikiana na watu kutoka sehemu mbalimbali za dunia nimeweza kuelewa mitazamo tofauti mbinu mbalimbali za kazi na namna tofauti za kukataa matatizo, kutatua matatizo. Hii imenipanua fikra na kunifanya niwe mtu, mwenye uvumilivu na uelewa zaidi, tofauti hizi za kitamaduni. Badala ya kuwa kikwazo, zimekuwa chanzo cha ubunifu na mawazo mapya ndani ya timu hata hivyo, kazi ya timu ya mbali ina changamoto za kijamii pia. Wakati mwingine, mtu anaweza kujisikia upweke au kutengwa kwa sababu ya kukosa mawasiliano ya ana kwa ana. Ili kukabiliana na hili, mimi hujitahidi kushiriki katika mikutano ya kawaida ya timu, hata iwe iliyo, hata ile isiyo ya kikazi tu. Kama mazungumzo ya kirafiki au shughuli za kujenga timu mtandaoni. Mawasiliano haya haya sio rasmi husaidia kujenga uhusiano wa karibu na kuondoa hisia za upweke. Faida kubwa ya kufanya kazi na timu ya mbali ni unyumbavu.